NDio natumia mitandao ya kijamii, natumia mitandao ya kijamii, natumia mitandao ya twitter, natumia instagram, natumia whatsapp, natumia facebook. Hiyo ni mitandoo ya kijamii, aina nne ambayo naitumia, na inisaidia kufanya mawasiliano, ina nisaidia kujifunza, ina nisaidia kupata habari, ina biashara za mitandaoni kwa hiyo, ninatumia mitandao ya kijamii.

Napendelea kusoma. Kusoma, napendelea kusoma kuliko kuandika. Kwa hiyo nikiwa nasoma, vinaingia moja kwa moja kichwani kwangu, kuliko ku kusoma huku na kuandika. Napendelea kusoma. Ikiwa nasoma inakuwa ni rahisi, nasoma huku natafakari. Nasoma huku na trafakari. Nasoma huku natafakari. Kwa hiyo vinaingia zaidi kichwani kwangu. Kuliko nikiwa naandika.